Nguvu zangu kazini ni mawasiliano mazuri, ninauwezo wakueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana vyema na wenzangu. Ninawajibika na nina nidhamu ya kazi, huakikisha majukumu yanayo tekelezwa kwa wakati, kwa ubora, ninawezo wakujipanga vizuri na kusimamia muda. Jambo lilalo nisaidia kufikia malengo bila msongo, pia ninauwezo wakujifunza haraka kuzoea mazingira mapya ya kazi na kufanya kazi kwa timu. Huku nikichangia mawazo chanya na kutatua changamoto zinazojitokeza.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa kwa kina lengo na matarajio ya mradi, ikiwemo maitaji na matokeo yanayotarajiwa. Kisha, kupanga kazi katika atua ndogo ndogo. Kuweka ratiba, vipaombele na kugawa majukumu inapoitajika. Kukusanya raslimali na taarifa muhimu kuandaa mikakati ya utekelezaji na kuanza kazi kwa kuufuata mpango uliowekwa. Wakati wa utekelezaji, ufuatilia maendeleo, kudhamini changamoto na kufanya marekebisho ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa ubora.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Ninapenda kinywaji hiki kwa sababu ni kitamu, kinanipa nguvu, na hunifanya nijisike vizuri. Hasa wakati wa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Kwa kawaida, hunywa chai ya maziwa asubuhi kabla kuanza kazi au jioni nikiwa napumzika. Nilielekezwa kuhusu kinywaji hiki na mzazi wangu, ambaye alikuwa akiniandalia chai kila asubuhi nikiwa mdogo. Tangu hapo imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Baada ya kunywa chai ya maziwa, najisikia mwenye nguvu, mtulivu na mwenye umakini zaidi. Hunipa mwazo mzuri wa siku, na hunisaidia kupunguza uchovu wa jioni. Ndio maana chai ya maziwa imekuwa kinywaji, ninachokipenda zaidi.

Mimi kwa kawaida, nakaa hadi karibu saa tano, saa sita usiku hapo. Ndipo napenda kumaliza shuguli zangu za kila siku, kama kazi, masomo au shuguli za nyumbani. Wakati mwingine ikiwa nina kazi nyingi, au nikiwa kwenye mradi ya mwisho, uwenda nikakaa hadi usiku wa manane zaidi, labda saa saba au saa nane usiku. Baadae hapo napenda kulala, ili kupata usingizi. Wa kutosha, kwani usingizi mzuri unisaidia kuamka nikiwa na nguvu, makini na tayari, kwa shuguli za siku inayofuata kwa kweli nimegundua kuwa kukaa sana usiku kunaweza kuathiri mwili na akili. Hivyo, ujaribu kupanga ratiba. Ili kulala mapema kadri iwezekanavyo hata kama mara kwa mara kufanya kazi au kujifunza usiku.

Uzoefu wangu wa kushangaza kama mtu ningekua pate nilipokuwa nikiwa na timu na tukiweza kutatua tatizo gumu sana ambalo lilionekana nilisilo weza kutatuliwa. Nilisi fura kupua mshikamano na mguvu ya kushirikiana. Kwani kila mtu alichangia kwa njia yake na hatimaye tukafanikiwa. Uzoefu huu ulikuwa wakihisia na wakufundisha nilijifunza kuwa uvumilivu, ubunifu na mshikamano wapamoja unaheza kushinda changamoto ambazo mtu mmoja hawezi pada ya tukiwo hilo nilihisi kuridhika sana motisha na matumaini makubwa ya kwamba jambo lolote linawezekana pale unaposhirikiana na wengine kwa dhati.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano hasa kuwasiliana na watu wa familia marafiki na watu wa kazi kupitia simu whatsapp na barua na pepe pia hui tumia kwa kupata taarifa na kujifunza kama kusoma habari kutafuta maarifa mtandaoni au kujifunza ujuzi mpya mbali na hilo natumia simu kwa kupanga shughuli zangu kama ratiba kumbukumbu na wakati mwingine kwa burudani kama kusikiliza mziki au kutazama video.